Kwa mimi, kwa mitandao ni jinsi na linda faraka yangu, ni kutorusu watu kukomenti machapisho ambayo ya na mawazo hasi. Yani kama matusi, huwanafunga, komenti. Au, na shauri zaidi mtu kama unaona hauko salama zaidi, ni bola usiwe unaposti, picha zako, ilikue puka vitu kama hivyo.

Simu yangu mimi natumia zaidi kwa mawasiliano ndo kitu ambacho natumia zaidi. Mawasiliano ndo zaidi na kuangalia labda kwenye mitandao ya kijamii, taarifa mbalimbali, ndo vitu vikubwa zaidi ambavyo navifanya.

Mimi napenda ndiyo chakula kitamu, lakini napenda chakula kitamu ambacho kimeandaliwa nyumbani, ambacho naona kuna usalama, na kimeandaliwa kwenye usafi, na usalama pia, naona ndo chakula ambacho napenda sana kiwe takuwa kitamu.